Kwa mahusiano ya wafanya kazi wenzangu, na hakikisha kwamba pale kazini, tunaongea kwa lugha yenye heshima na hekima. Kila mmoja wao na mpee heshima inamstahili na kwa hakikisha kwamba, simkosei mtu yoyote pale kazini. Zaidi ya hayo, tunahukikisha kwamba kila mtu anelewa kazi ambayo yanayohitajika kutoka kwake, na yale mambo anafaa kuhitimisha, tunavyoendelea. Jambo lingine ambalo na hakikisha ni kwamba tunapokua na zile mikutano zetu za kazini hata kama si za kikazi ni zile za kwenda kujistarehesha na wafanya kazi wenzangu bado heshima na hekima zinazingatiwa wakati wote na hili linasaidia sana kuhakikisha kwamba Hakuna ambaye na vuvuka mipake ya mwingine na hakuna ambaya atamukosea ya mwingine Kwa sababu bado tunahitajia na ili tuendelea kufanya kazi zetu na pia kuendelea kukuza kampuni.

Naam, natumia mitambo ya jamii kama vile X, yenye ilikua inaitwa twitter hapo mbeleni Pia niko na mitandao kama vile facebook kusaidia kutafuta wa teja na pia nina mitandao kama vile wa linkedIn ambao unasaidia kutunganisha na kampuni zingine na wafanyikazi wengine pia sana sana wa mitandao Pia wa whatsapp nautumia hapo sasa ndo natumia sana kwa kuwa pale ndiyo tunapata wanunuzi wetu wabidhaa na pia pale mawasiliano yanakua raisi sana kuhakikisha na kupia kukamilisha mambo mingine ya ambayo sasa pale X. Ama twitter hapo naangalia mambo ya kisiasa, ya dunia na pia hapa karibuni hapa nchini nao mtandao mwingine naeza sema wa facebook uko pia nafuatilia mambo na wateja wetu na pia kuangalia watu mashuhuri mamba ambayo wanasema na pale ambapo wanaweza kuekeza ili pia mimi nikaeza kuafuatilia na pia mimi kama mwekezaaji niweze kuekeza kama wao.

Kazi ambayo ni naithamini zaidi, naeza sema ni kazi ambayo mimi nafanya kwa sasa ya uweke zaji Kwa kuwa inanipa malisho ya kila siku, pia inanisaidia ni kalipa kodi ya nyumba na pia kuangalia masilahi yangu ya kibinafsi, na pia familia yangu kwa kuwa wazazi wangu na nduguzangu wadogo wanitegemea Kwa hivo, ini kazi ambayo mimi naweza sema naithamini sana na pia naipenda sana na ndo maana mimi huifanya kwa umakinifu sana na kwa kuhakikisha kwamba kila ambapo ninapofanya kazi, ninajipa motisha wakufanya na kuwa nimemaliza kwa ule mudamina itajika kuwa nimeufanya kwa sababu kama sitafanya hivo, nitakuwa mtubure sasa kwa hivo ini kazi ambayo mimi lazima nitunze vizuri.

Filamumimi ambazo napenda ni za kusisimua, yani ''thriller''. Filamu ambazo zinakuogopesha kidogo, na pia kuna ule kupigana, na pia kuna ile hadithi ambayo wanajaribu kupeana. Filamu moja kama hiyo naeza sema ni filamu ya ''Frankenstein'' ambapo niliona juzi nilikuwa natazama niliona inahusu mzungu moja kutoka ule kule ulaya ambaye aliweza kuchukua viungo za watu wengine ambao walikuwa wafu. Akaweza kuunganisha na kutengeneza mtu ambaye hana ubinadamu kabisa lakini anaweza tembea na anaweza pia hisi kama binadamu Lakini si binadamu kwa mwili kwa kuwa yeye ametengenezwa Filamu kama hizo ndio hunivutia sana na hizo ndo mimi hupenda kuangalia.

Naam mimi hucheza michezo ya video Lakini kama nacheza na ndugu yangu mdogo kwa sababu yeye ndo uko na wakati mwingi wa kucheza Mimi hucheza wakati mwingine nikifika nyumbani kutoka kazini kama sijachoka sana na sina mambo mingine ambayo nafaa kufanya Nitacheza mchezo ya video na yeye Anapenda mchezo mmoja sana unaitua moto Combat huo ndo mchezo mimi hucheza na yeye na naeza sema huo nasaidia kutulia pia baada ya siku mrefu pale kazini kwa hivo ni jambo ambalo pia linasaidia mimi na yeye kuelewana na pia kuwa na ule na ile connection ya kifamilia kwa hivo ni jambo mzuri sana.

Wakati kuna msongo wa kazi ama msongomano mimi hujipa wakati mwingi najua kwamba kuna mambo ambayo ningefaa kufanya kwa hiyo siku inabidi kwanza nimeondoa kwenye hesabu yangu ndio nieze kumalizia kazi kwanza kwa sababu kazi ndio muhimu kuliko yote kwa kulingana sasa na vile mambo yako. Kwa hivo nikipatana na kuna niko na kazi mingi kuliko kawaida nahakikisha kwamba mambo ambayo ningefanya baadae kwanza nimepunguza wakati wa mambo. Ndio nieze kwanza kumalizana na mambo ya kazi. Alafu baada ya hapo sasa naweza endelea na kujipanga na pia nitaeza kuyaeka yale mambo kwa mambo ingine sasa.

Habari mimi sana sana napata kwenye simu yangu kupitia mitandao ya kisasa na kijamii sana sana mitandao kama vile whatsapp mitandao kama vile twitter na pia facebook inanisaidia kuwa naelewa mambo ambayo yanafanyika yakifanyika habari zingine nazipata kwenye magazeti nikinunua kila asubuhi kwa hivyo hizo ndo naeza sema ambazo ndiyo mahali mimi natoa habari zangu sana sana Zaidi ya hapo pia kutoka kwa watu wenzangu wafanyakazi wenzangu pia hukuja na habari zao ambazo tukiongea tunabadilishana na najua jambo lipia ama pia mimi nampa jambo lipia ambaye yeye hakuwa amelisikia hayo ndio naeza sema ndiyo maeneo ambayo mimi natoa habari zangu.

Kufua nguo ni jambo ambalo mimi silifanyi kwa kuwa mara mingi siko nyumbani niko kazini. Kwa hivo inakuwa ni ngumu kutengeneza wakati wa kufua nguo Kwa hivyo mimi hutumia mamafua ambaye na mlipa na anakuja yeye mwenyewe anafua nguo kama siyupo Mimi namlipa kulingana na vile tumeongea na mimi humwita mara mbili kwenye wiki atakuja mara moja katikati ya wiki na mara moja wikendi. Ile wakati sasa siko kazini ndio anakuja pia anaweza kusafisha pale nyumbani na pia anaweza kufanya kazi zingine zozote zenye naeza kuwa nazo hiyo wakati na baadaye sasa naeza kumlipa ile kiwango ambacho tulikuwa tumesikizana na yeye. Kwa hivyo kufua nguo mimi sijui na huwa sifui.

Chakula cha jadi ambacho mimi nakipenda naweza sema ni pilau kwa kuwa hicho ndio chakula ambacho pale nyumbani kwa utamaduni wetu hicho ndio chakula sisi tumelelewa nacho Kwa kuwa ndio chakula kilikuwa kinawezekana kupatikana kwa urahisi Lakini pia ni chakula ambacho nilikuja ni kakipenda Kwa hivo ata kama ni chakula kinapatikana kwa urahisi pia ni chakula kizuri na kenye malishi vizuri sana ukila unashiba vyema Kwa hivo naweza sema ni pilau.

Ndoto yangu yenye nawezasema ni kubwa. Ni kuja siku moja kuwa na kampuni yangu mimi mwenyewe ya uwasiliaji. Hilo ndo ndoto langu kubwa na ndo maana kila siku nafanya kazi kwabidii na jitahidi sana. Nikiwa hapa mali kwenye niko kazini, ndiyo niendelea na nieze kupata ile uwezo wa mimi mwenyewe kufungua kampuni langu lau wasiliazi na kuandika watu ingine kazi. Sababu hapa kwenye jamii yangu watu wengi hawana kazi na wamesoma, wameweza kupata karatasi zao, lakini hakuna vya vya kutosha za kuandika kazi. Kwa hivo, najua mimi mwenyewe ni kieza pata kampuni langu na weza kuandika watu kadha wakadha kazi na ili tasaidia jamii yetu kuinuka pamoja.

Wanyama ambao mimi ninawapenda ninaweza sema wa kwanza ni mbwa kwa kuwa yule ninamweka nyumbani anakuwa msaidizi wako, anaweka ulinzi pale nyumbani na pia unacheza na yeye na pia anakuchungia mali yako pale nyumbani Mnyama mwingine naweza sema napenda ni ndege nawapenda kwa sababu ya urembo wao ndege wa kila aina, kuna ndege warembo sana aina flamingo na mbuni, hao ni ndege ambao pia wanasaidia binadamu kama vile mbuni, ana nyama na pia analiwa ndege kama kuku pia, analiwa na kuwa kitoweo, kwa hivyo ndege siwapendi tu kwa sababu, kuna wenye tunawapenda kwa sababu ya vile wanakaa na pia kuna wale wengine wanatupea chakula sisi, cha kila siku. Wanyama wengine naweza sema nawapenda, naweza sema napenda farasi kwa kuwa wanayo nguvu sana. Na pia kwenye maonyesho yao ya mchezo kama ule wa polo, napenda kuutazama na pia unaona wale wanyama ni wazuri sana.

Naam napenda popcorn sana sana kama natazama filamu huo wakati mzuri wa kukula popcorn kama tumekiti pale kama familia tunatazama ama tatu kama snake tu katikati ya mchana Bada ya kukula chakula cha mchana na zanunua popcorn Kwa sababu ni chakula ambacho wa kita ni jaza na nitaweza kukula kukula kuraisi na pia niweze kukula chakula kingine Hivuata naweza ikula kama ile appetizer kwanza ya kutengeneza kinyo Ndiyo ndo niweze kukula chakula kingine baadae. Popcorn ni chakula ambacho ni kitamu pia. Na pia kutayarisha ni raisi sana kwaani unaeka tu mafuta. Kwenye sufuria. Kisha unaeka zile mahindi. Kisha unangoja tu uisha kuatayari. Kwa hivyo chakula ambacho unezatayarisha tu keme snake ya kukula ya raka. Kabla ya kufanya mambo mengine.

Simu yangu sana sana na naitumia kwa kufanya kupiga simu za biashara na pia kuandikiana meseji na wanunuzi wangu na pia familia yangu kwa sababu hiyo ndo natumia kuwasiliana sana sana na kila mtu ambaye ako maishani mwangu. Kwa hivo simu matumizi ni mingi juu pia naingia naye pale mitandao ya kijamii na angalia vile kunaendelea Pia napiga picha sana na itumia kama kamera ya kupiga picha na kuweza kuzieka kule kwa mitandao Ndio pia wafuasi wangu wakaziona simu ni kifambacho kina kazi mingi sana maisha ni mwangu Lakini hayo ndo naweza sema ndo matumizi yenye makuu na yafanya kila siku mambo ambayo anajirudia yaani.

Soma ambalo nalipenda la sayansi naeza sema ni somo la biology. Ni somo ambalo linakufunza kuhusu mwili wa binadamu. Na si mwili wa bidadamu pekee mbali mwili wa kila kiumbe kiko kwa hii dunia. Kwa hivo unaweza kuelewa vile yaani kila kitu inafanya kazi. Kama ni roho yako utaelewa vile inafanya kazi. Kama ni miguu. Kama pia ni hadi akili utaelewa vile inafanya kazi. Kwa hivyo lile ni somo ambalo nalipenda sana kwa kuwa lina kuelezea kwa ukina vile mwili wa binadamu umeumbwa na pia hao wanyama wengine pia vile wameumbwa na vile sisi tuna mambo ambayo tunafananisha na wale wanyama kama ni ulaji, kama ni kutoa jasho na mambo kama hiyo hayo ni mambo ambayo utaeza kuelezewa vizuri sana kwenye lile somo na ndio maana nalipenda sana.

Naam mi napenda kukimbia hilo ndio zoezi ambalo mi hulifanya kwa sana asubuhi nitaenda nikimbie Kabla ya kufanya jambo lingine lolote kulingana na siku gani ni zoezi ambalo linasaidia mwili wangu wote kukua uko na afya na pia unasaidia Pia niweze kumaintain ule uzito ambao nataka mwilini ni zoezi ambalo pia napenda kuliangalia watu wengine wakikimbia kama niko olimpiki napenda kuangalia ile mashindano ya watu wakikimbia Kwa sababu wakenya wanajulikana kwa umaarufu wao katika michezo ya kukimbia Kwa hivo hilo ni zoezi ambalo Naliona kila mahali na pia mimi mwenyewe Napenda kulifanya sana Kwa sababu linasaidia kufungua mwili kabisa unakuwa mwili wako upo mahali pazuri.

Jamii yangu kwa kuanzia, wale watu ambao mimi nasaidia wakwanza ni familia yangu, wazazi na mandugu zangu wadogo hao ndo watu wakwanza ambao mimi nasaidia na nawasaidia kwa kijinsi kwamba naweza kulipia shule. Ndugu zangu ambao bado wanendelea kusoma kwa sasa na pia naweza kuwafanyia wazazi na wanulia vitu za nyumba kila mwisha wa mwezi. Ikifika ni kwa jamii sasa, pale naweza niko ndani ya kikundi ambacho kinasaidia watoto ambao wamepoteza wazazi wao na hawana watua kuangalia Kwa hivu mimi nachangia kwa hicho kikundi kila mwezi na pia tunaweza kuenda kuwaangalia wale watoto kutoka wakati ya hadi wakati na kuwapelekea chakula, mavazi na kuwa pia kuwasaidia kupata malazi ambapo wanaeza lala na pia kuwa wakona ule usalama bila kuhofia maisha yao.

Mimi ni mtu ambaye anapenda kula nyama kwa hivyo Mara mingi mimi napenda nyama zote lakini kama ingekua ni kuchagua ile nyama mimi napenda Ningesema napenda nyama yake mbuzi Nyama ya mbuzi ni tamu ni ile imeloa vizuri na pia mtu yeyote anaeza kula Hata mtoto mdogo ama ule bikizee ambaye pia miaka yake imesonga Pia yeye anaeza kula kwa kuwa ile nyama Imelowa vizuri na pia ina ladha mzuri sana Pia ikipikwa na kitoweo ni nyama mzuri sana na inaongeza ile ladha kwa chakula vizuri sana Kwa hivo mimi ningesema nyama ya mbuzi ndio ile nyama ambayo naeza penda sana napenda sana na pia naeza kula wakati wowote bila kuhisi ni kama nachoka nayo ata kidogo.

Nataka kueza kufikia katika cheo kikubwa kabisa kazini mwangu Ndiyo niweze kuwa na hela ya kutosha kuanzisha kampuni yangu mimi mwenyewe ya uwasiliaji Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba nafaa kuendelea kufanya kazi kwa bidii na kuendelea na kufika pale kazini Ndiyo niweze mwishowe nifungue kampuni yangu niweze kuajiri watu ambao watafanya kazi kwa ile kampuni na wakuwe ni watu wenye wako kwa jamii yangu, ndio pia waweze kujikuza na pia wao waendelee na kueza kutengeneza pesa na njia zao.

Kitabu ambacho nakipenda sana ni kitabu kimoja kimeandikwa na mwandishi ken walibora kuhusu fasihi kuwa kioo cha jamii. Hiki ni kitabu wa ambacho mimi napenda kukisoma na nikikimaliza pia nakaa kwa muda kisha narudia tena kukisoma kwa sababu ni kitabu ambacho kinaweza kunifungua macho sana na kinanisaidia kukaa na watu vizuri, kuelewa watu, kuelewa hisia zao na pia kuelewa mahitaji yao. Pia mimi kama bado nafaidika Iakini ni kitabu ambacho kimeandikwa kuhusu mambo ambayo yanaendelea kwenye jamii ambazo tunazoishi ni kitabu ambacho kinazingatia mada kama vile mambo na fedha, mambo na siasa ni kitabu ambacho kinazingatia mada mingi na ndio maana nakipenda sana Mhusika ninayempenda katika kitabu hicho cha fasihi cha ken walibora ni mmoja anayeitwa Samia ule ni mhusika ambaye, yeye ndiyo maisha yake yanafuatiliwa kwa kile kitabu na inonyeshana ugumu ambao msichana anapitia katika kuwa amekuja kuwa mtu mwenye mkubwa ama amekuja kuwa mtu mwenye kujulikana katika jamii. Aliyenishauri kusoma kitabu hichi ni babangu mzazi kwa kuwa tunauhusiano mzuri sana na yeye. Kitabu kingine ningependa kusoma cha ken walibora ni mingi nitasema. Ni vingi ni vitabu vingi ningependa kusoma zake na nikipata huo wakati na hiyo nafasi nitaweza kuzisoma na kuendeleza nazo.

Wakati nina mgogoro na mtu, kwanza natafuta kosa ambalo limefanyika na hakikisha kwamba kuna ile kosa ambalo limefanyika Baada ya hapo sasa, kwanza kama mimi ndo kumkosea, naomba msamaha na namwomba anisamehe kama ni yeye amenikosea, nitamwambia aombe msamaha ili niweze kumsamehe Baada ya hapo, kama aliezi suluhishwa na kuomba msamaha tutajaribu njia zingine kama kutafuta mtu mwingine ambaye ataingilia kati na kuongelesha sisi wote wawili na kueza kusuluhisha huu mgogoro kwa sababu kama si hilo itakuwa ni ngumu basi kuelewana jambo lingine tunaeza lifanya kama ni mgogoro mkubwa na huwezi suluhika pale karibu pale nyumbani tunaeza enda tutafute usaidizi wa koti ndio tuweze kusuluhisha mgogoro itu.

Tatizo likitokea kazini, kwanza tunaliongea na wafanya kazi wenzangu Tunaelewa tatizo limetoka wapi na mgogoro umetoka wapi Baada ya hilo, tunaanza kutafuta suluhisho ambalo tunaeza fuatilia tukiwa na wafanya kazi wenzangu, ndiyo tuweze kusuluhisha ile tatizo kama si hivo, tutatafta njia zingine kama vile kutafta mtu ambaye anaeza ingilia kati Aongee na sisi na aweze kusaidia kusuluhisha lile tatizo sana sana mtu kama ule anakuwa ni ule mkubwa wetu kazini ama mtu mwingine nje kampuni yetu ambaye anaeza tusaidia kusuluhisha lile tatizo.

Kinywaji ambapo napenda kushiriki, naeza sema ni kinywaji ya aina ya kahawa. Hiki ni kinywaji ambacho, naeza amkia asubuhi na kukikula na kukunywa. Kama ni kahawa, nitakunywa asubuhi kusaidia kuchangamsha mwili na kusaidia mwili ukue na nguvu ya kuendelea na kazi za siku. Wakati ambao naeza kumbuka nikiikunywa, naeza sema ni leo asubuhi, nimekuwa nimekunywa, hicho kinywaji. Mwenye alinieleza kuhusu hiki kinywaji naeza sema ni mzazi wangu ambaye amenilea. Yeye ndio alinielezea kuihusu hiki kinywaji na akafanya nikipende kukikunywa Nikiikunywa hiki kinywaji nahisi kwamba mwili umeongezewa nguvu nahisi kwamba akili yangu pia imefunguka na naeza fanya kazi na nimepata ile motisha ya kuenda kazini na pia kufanya kazi siku mzima hiki ni kinywaji ambacho nakitegemea kila siku na ambacho pia naendelea na nitaendelea tu kukitumia, hadi pale nitapoacha kazi yangu.

Sherehe ambayo naweza sema ni ya kupendeza kwangu ni sherehe ambayo hakuna kelele, mahali ambapo kumetulia, mahali ambapo wale watu ambao tuko kwa ile sherehe wanaelewa kwa mba kila mtu anamahitaji yake. Kwa hivo hakuna mwingine anae mfanya mwenzake kufanya kitu ambacho hataki kufanya. Iyo ni sherehe ambayo mimi naeza penda na iyo ndo sherehe ambayo naeza nifurahisha. Sana sana sherehe kama hizi tutazifanya ya pale nyumbani. Kama si hivo tutaenda mahali ya hotelini, mahali ya ambapo ni pazuri kuna mandhari mazuri na tukaweza kufanya ile sherehe pia.

Sadaka kwenye dini yangu hatuna kwa hivo mimi huwa sitoi sadaka Lakini michango tunayo, michango ya kusaidia jamii kama vile kujenga vituo vya afya na pia unapata kama mtu ni mgonjwa, tunamchangia na kumsaidia kulipa ile pesa ambayo inaeza kuwa ikitakikana Iwe ni bili ya hospitali ama labda ya chuo kulingana na ile shida mtu ako nayo Tunaeza tunatengeneza mchango na tunaeza kumchangia na kumsaidia yeye Kwa siku wa ujamii ni kitu moja ambayo inatueka pamoja na kutusaidia sisi wote kuishi kama majirani.

Mwezi ambao na upenda kwenye mwaka ni mwezi wa kumi kwa kuwa ule ndio mwezi ambao mi nilizaliwa na kwa hivo huwa naweza kusherekea siku yangu ya kuzaliwa huo mwezi ndio maana huo ndio mwezi mimi naupenda kwenye mwaka.

La hasha, siwezi kuishi siku moja bila teknolojia kwa kuwa teknolojia inanisaidia kwa mambo mengi sana, iwe kazini, iwe ni kimaisha, mambo nakuongea na watu karibu na mimi, ni ngumu sana kuishi bila teknolojia kwa kuwa, kila jambo sahii linatumia teknolojia, hata ukienda nyumbani, pale televisheni, kila jambo sahii linatumia teknolojia, kwa hivo ni ngumu sana kuishi bila teknolojia hata siku moja.